Kila jioni kabla ya kulala napenda kupumzika kidogo kusoma au kutazama kitu kidogo na kupanga shughuli ya kesho pia, napakuwa nikijiandaa kitandani kuosha uso na kuhakikisha nimepumzika ili kulala vizuri na kuamka nikiwa tayari kwa siku mpya.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa njia ya heshima ushirikiano na mawasiliano ya wazi napenda kusaidiana kushirikiana katika miradi na kuunda mazingira mazuri ya kazi ambapo kila mtu anahisi kudhaminiwa na kueleweka.

Ninaposherekea mafanikio ya timu, nafanya hivi, natoa pongezi kwa wote, nashiriki furaha nao, natambua mchango wa kila mtu, nawahamasisha kuendelea kufanya vizuri, na natafakari kilichofanya vizuri.

Nikiwa na furahia kuwa nyumbani, huwa nafanya vitu vinavyo nipa amani na furaha kama vile, kusikiliza muziki au kuangalia filamu, kupika au kunywa kinywaji ninachokipenda kupumzika kitandani au kwenye kochi, kusoma au kuangalia mitandao au kupanga nyumba kidogo, na kuongea na familia au marafiki kwa hivyo.

Mafunzo ya kazi yaliyoniathiri zaidi ni mafunzo ya huduma kwa wateja mafunzo ya usalama kazini mafunzo ya mawasiliano, mafunzo ya usimamizi wa muda yote kwa pamoja yamenisaidia kuwa mfanyikazi bora na wakuaminika.